Kila asubuhi ninaamka mapema, mara nyingi saa kumi na moja alfajiri. Nikiamka nashukuru mungu najipanga na kufanya usafi binafsi. Kisha hula kiamsha kinywa chepesi kama chai na mkate ili nipate nguvu. Kabla ya kuondoka nahakikisha nimepanga ratiba ya siku na kubeba mahitaji muhimu. Kwa ujumla, asubuhi zangu hunipa mwanzo mzuri na kunitia motisha kufanya kazi kwa bidii siku nzima.

Ningependa kutembelea mji wa Paris, nchini Ufaransa. Ni mji unaojulikana kwa historia, utamaduni na vivutio vyake kama mnara wa Eiffel. Ningependa kujifunza kuhusu maisha ya watu wake, kuonja vyakula tofauti na kuona majengo ya kihistoria. Naamini kutembelea Paris kutapanua maarifa yangu na kunipa uzoefu wa kipekee maishani.

Wakati umeme unapokatika, huwa natulia na kutafuta njia mbadala za kuendelea na shuguli zangu. Ninatumia tochi au muanga wa simu kwa kazi ndongo ndogo. Mara nyingine nasoma kitabu nasikiliza radio au kuzungumza na familia. Kukatika kwa umeme unipa nafasi ya kupumzika na kupanga mawazo yangu bila usumbufu wa vifaa vya umeme.

Tabia ninayoipenda sana kwa wengine ni uaminifu. Mtu wanapokuwa mkweli na mwaminifu, hujenga imani na mahusiano mazuri. Pia napenda watu wenye heshima na huruma kwa sababu huonyesha utu na kujali wengine. Tabia hizi hufanya iwe rahisi kufanya kazi pamoja na kuishi kwa amani katika jamii.

Ndio, napenda kuoga kwa majimoto hasa wakati wa asubuhi au jioni. Majimoto hunisaidia kupumzika mwili, kuondoa uchovu na kunifanya nijisikie huru. Pia hunipa mwanzo mzuri wa siku au kunisaidia kutulia baada ya kazi. Kwangu, kuoga kwa majimoto nijia rahisi ya kujitunza na kujipa faraja.

Najikinga na jua kali kwa kuvaa nguo nyepesi na kofia inapo bidi. Pia hutumia losheni ya kujikinga na jua ili kulinda ngozi yangu. Napendelea kutembea au kufanya shughuli ya asubuhi na jioni wakati jua si kali sana. Njia hizi hunisaidia kulinda afya yangu na kujisikia vizuri siku nzima.

Ninapotaka kustarehe, hupendelea kufanya mambo yanayonipa amani ya moyo. Mara nyingi nasikiliza mziki mtulivu, natazama filamu, au nasoma kitabu. Wakati mwingine hutembea nje, ili kupata hewa safi na kupumzisha akili. Shughuli hizi hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijiskie mwenye nguvu upya.

Jambo ambalo ni muhimu la dini kwangu ni maadili mema. Dini hunifundisha kuwa na heshima, upendo na huruma kwa wengine. Pia hunisaidia kuishi kwa uadilifu na kumtegemea mungu katika maisha ya kila siku. Kupitia dini napata mwongozo wa kufanya maamuzi sahihi na kuishi kwa amani na watu wote.

Ninapanga kazi zangu kwa kuwanza na orodha ya mambo muhimu ya kufanya siku hiyo. Kila kazi ninaipa kipaumbele kulingana na umuhimu wake. Pia ninatenga muda maalumu kwa kila shughuli ili nisipoteze muda. Kupanga kazi kwa mpangilio huu hunisaidia kuwa na utaratibu, kukamilisha majukumu kwa wakati na kupunguza msongo wa mawazo.

Ningependa kucheza mchezo wa mpira wa raga. Mchezo huu unachanganya nguvu, ufanisi wa mikakati na kazi ya pamoja. Ningependa pia kujifunza kanuni zake na kushirikiana na wachezaji wengine. Kucheza mchezo kama huu kungepanua uzoefu wangu wa michezo na kunifundisha ushirikiano na uvumilivu.

Kila siku, ninajitahidi kutumia muda wangu mtandaoni kwa kiasi. Maranyingi hutumia saa moja au mbili tu kwa kazi muhimu kama kusoma, kufanya utafiti, au kuwasiliana na familia na marafiki. Pia ninajitahidi kuepuka kutumia muda mwingi kupoteza muda kwenye mitandao ya kijamii. Njia hii hunisaidia kuwa na usawa kati ya shughuli za mtandaoni na maisha halisi.

Napenda kuandika kwa mkono na kompyuta, lakini kila moja ninafaindika kwa njia yake. Kuandika kwa mkono hunisaidia kufikiria vizuri na kukumbuka zaidi hasa kwa mazoezi au kumbukumbu. Kuandika kwa kompyuta kunarahisisha kuhariri na kuhifathi kazi kwa urahisi. Kwa hivyo, napendelea kutumia zote kulingana na kazi ninayoifanya.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani wakati mwingine. Nyumbani najikuta katika mazingira tulivu na weza kupanda muda wangu vizuri na kufanya kazi kwa utulivu. Hii unipa nafasi ya kuwa karibu na familia na kufanya shuguli za nyumbani sambamba na kazi. Kwa kweli, kufanya kazi nyumbani kuna nisaidia kuwa na utulivu na ufanisi zaidi.

Napendelea kuvaa shati hasa kwa hafla rasmi au shule kwa sababu unipa mwonekano safi na waheshima. Lakini pia napendelea tishati wakati wa mapumziko au shughuli zisizo rasmi kwa sababu ni nyepesi na rahisi kuvaa. Kwa hivyo, napendelea kuchagua kulingana na hali na mahitaji ya munda huo.

Mara nyingi napenda kucheza na marafiki zangu wa karibu. Tunafuraia kucheza michezo pamoja, kushirikiana kwenye shughuli za kijamii na kuburudika. Pia, kucheza na marafiki hunisaidia kujenga uhusiano mzuri, kushirikiana kwa ushirikiano na kufuraia wakati wa mapumziko. Kwa kweli, wenzangu hufanya michezo iwe ya furaha zaidi.

Nina mahusiano mazuri na wazee wangu nawaheshimu na kusikiliza ushauri wao kwa sababu wanajua mambo mengi kutokana na uzoefu wao. Mara nyingi tunazungumza kuhusu maisha, maadili na mambo ya kijamii. Mahusiano haya hunifundisha heshima, uvumilivu na kunisaidia kujua jinsi ya kushughulikia changamoto za maisha kwa busara.

Kumbukumbu nzuri kutoka utotoni ni wakati nikipiga michezo na marafiki wangu shabani karibu na nyumba. Tulicheka, tukikimbia na kushirikiana bila wasiwasi. Kumbukumbu hizi hunifundisha furaha ya urafiki na umuhimu wa kucheza kwa amani. Hadi leo, zinanifanya nitabasamu na kunikumbusha utoto wangu kwa furaha.

Ningependa kujifunza kupika vyakula tofauti kutoka tamaduni mbalimbali. Kujua kupika kunanisaidia kujijenga, kujaribu radha mpya na kushirikiana na familia na marafiki. Pia kunanifundisha uvumilivu, ubunifu na jinsi ya kupanga muda vizuri. Kwa hakika, kujifunza jambo jipya kunapanua maarifa yangu na kunifurahisha sana.

Napenda kula ugali kuliko wali. Ugali ni chakula cha asili, kina pumzika tumbo na hunipa nguvu kwa muda mrefu. Pia ni rahisi kuliandaa na linaweza kuliwa na vyakula mbalimbali kama mboga, nyama au samaki. Kila wakati ni kila ugali, nina hisi nimekamilika na tayari kwa shughuli za siku nzima.

Ndio, nimewahi kufanya yoga mara chache. Yoga hunisaidia kupumzika, kuthibiti msongo wa mawazo na kuimarisha mwili. Napenda hasa kufanya yoga asubuhi au jioni ili nijisikie utulivu na nguvu. Shughuli hii hunifundisha uvumilivu, usawa wa akili na mwili na kunisaidia kuwa na afya njema.

Kila siku, ninatumia simu kwa takirban saa mbili hadi tatu, hasa kwa kuwasiliana na familia na marafiki. Programu ninazo tumia zaidi ni WhatsApp na YouTube. Nakumbuka simu yangu ya kwanza ilikuwa rahisi sana, lakini ilinifundisha jinsi ya kuwasiliana. Simu inanisaidia kupanga maisha yangu na kupata habari muhimu. Nafikiri ni mzuri kuzima simu wakati wakulala au kufanya kazi ili nipate nguvu na utulivu na kuzingatia kile ninachofanya.

Kazi ninayo ithamini zaidi ni kuandaa ripoti na kuhakikisha kila jambo linafanyika kwa usahihi. Napenda kufanya kazi kwa uangalifu, kwa sababu inanihakikisha matokeo ni sahihi na yanakubalika na wengine. Kazi hii hunifundisha uwajibikaji, nidhamu na umuhimu wa utaratibu katika kila jambo ninalolifanya.

Kwa kawaida, ninafua nguo marambili au tatu kwa wiki kulingana na maitaji. Kile wakati ninapofua na hakikisha nguo ziko safi na zimepangwa vizuri. Kufua nguo kuna nisaidia kuwa na usafi wakibinafsi na mazingira safi nyumbani. Pia, kuna nifanya nijisikie vizuri na tayari kwa shuguli za siku nzima.

Kinywaji cha baridi ninachopenda zaidi ni maji ya matunda. Ninapokinywa hunipanguvu na kunifuraisha hasa wakati wajoto au baada ya kufanya kazi. Pia, kinywaji hiki ni chenye afya na hunisaidia kunywa maji kwa urahisi. Kwa hakika, kinywaji hiki cha baridi hunifanya nijisikie vizuri na kupata furaha kidogo kila wakati.

Napenda zaidi chai kuliko kahawa. Chai unipa utulivu na kunifanya nijisikie vizuri asubuhi au wakati wa mapumziko. Pia nirahisi kuandaa na inaweza kuliwa na marafiki au familia. Kila wakati nikinywa chai, ninahisi furaha na nguvu kidogo za kuendelea na shughuli zangu za siku nzima.

Wakati wa jua kali, napenda kukaa sehemu yenye kivuli au ndani ya nyumba ili kulinda mwili wangu. Pia hupenda kunywa maji ya kutosha na kuvaa nguo nyepesi. Wakati mwingine hufanya shughuli tulivu, kama kusoma, kusikiliza muziki au kupumzika. Hii hunisaidia kuondoa uchovu na kuhisi raha licha ya jua kali.

Kazi yangu imenipa mafanikio kadhaa muhimu. Nimeweza kumaliza miradi kwa wakati, kuboresha utaratibu wa kazi na kusaidia timu yangu kufanikisha malengo. Pia nimepata pongezi kutoka kwa wasimamizi na wateja kwa kazi nzuri. Mafanikio haya hunipa motisha ya kufanya kazi kwa bidii zaidi na kujitahidi kila siku.

Ndoto yangu kubwa ni kuwa na maisha yenye mafanikio na kusaidia jamii yangu. Nataka kujifunza, kupata ujuzi wa kufanya kazi kwa ufanisi na kutumia talanta zangu kuboresha maisha ya wengine. Ndoto hii hunipa motisha ya kujitahidi kila siku, kushirikiana na wengine na kutimiza malengo yangu kwa bidii na uvumilivu.

Ndio, nimewai kufikiria kuanzisha biashara yangu mwenyewe. Ningepende kuanzisha biashara ndogo ndogo, inaohusiana na huduma au bidha zinazo itajika kwa jamii. Kuanzisha biashara kuna nipa uhuru wa kifedha, kujifunza ujuzi mpya na kuchangia maendeleo ya familia na jamii. Wazo hili unisukuma kufanya mipango na kufanyia kazi ndoto zangu kwa bidi.

Ndiyo, napenda kuimba sana. Kuimba kunanipa furaha na kuna nisaidia kuonyesha isia zangu kwanjia nzuri. Maranyingi uimba nyimbo za burudani au nyimbo za kidini ambazo unifanya nijisikie utulivu na amani. Kuimba pia ni njia nzuri ya kupumzika na kufurahia muda wangu binafsi au pamoja na marafiki.

Ndio, napenda kula popcorn hasa wakati wa kuangalia filamu au kipindi cha burudani. Popcorn ni rahisi kuliwa, yenye ladha nzuri na hufanya nifurahie zaidi wakati wa starehe. Pia, ni kinywaji kidogo cha chakula, kinachonipa furaha na hunifanya nijisikie vizuri bila uchovu. Kila nikila popcorn, ninafurahia muda wangu kwa utulivu na raha.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ninaye mpenda ni Lebron James. Nina mpenda kwa sababu ana ujuzi mkubwa, nguvu na uchangia sana timu yake. Nakumbuka mchezo mmoja wa ajabu, nilimuona akifunga pointi nyingi, thidi ya timu yenye nguvu. Napenda jinsi anavyo piga pasi, kuruka kwa binu na kufanya maamuzi ya haraka. Ninahisi msisimko na furaha kubwa, kila ninapomuona akicheza.

Kipindi cha televisheni ninachopenda ni kilicho na burudani na elimu kama vile vipindi vya sayansi au tamaduni. Ninapopitia kipindi hiki napata maarifa mapya na pia kufurahia sehemu ya za kuchekesha au kusisimua. Kipindi hiki unisaidia kupumzika baada ya shughuli za siku na unifanya nijisikie furaha na motisha ya kujifunza zaidi.

Kawahida ninalala mapema na kukaa hadi takriban saa kumi usiku. Hii unisaidia kupata usingizi wa kutosha na kuwa tayari kwa shuguli za siku inaofuata. Mara nyingine, ninaweza kukaa kidogo zaidi, nikimaliza kazi au kusoma, lakini ninajitahidi kuepuka kuchelewa sana. Kupata usingizi mzuri unisaidia kuwa na afya njema na akili safi. Kwa hivyo.

Napenda kuwa mahali tulivu na penye usafi kama vile bustani au kando ya mto. Mahali kama hapa hunipa amani hunisaidia kupumzika na kufikiria vizuri. Pia ni mahali pazuri kushirikiana na marafiki au familia au kufurahia muda wa upweke. Kwa hakika, kuwa katika mazingira mazuri hunifanya nijisikie furaha na utulivu.

Napenda zaidi upepo wa asili kuliko AC. Upepo wa asili unipa hisia ya utulivu, hutoa hewa safi, na unifanya nijiskie vizuri bila kulazimika vifaa vya umeme. Hata hivyo, wakati jua nikali sana, AC inaweza kusaidia kupunguza joto na kutoa raha. Kwa hivyo, napendelea kutumia upepo wa asili kila wakati, lakini AC ni msaada mzuri wakati hali ya hewa nikali.

Utotoni nilipenda kucheza na marafiki wangu, hasa michezo ya nje kama mpira na kukimbia shambani. Pia nirifurahia kusoma vitabu na kushiriki katika shughuli za shule. Shuguli hizi zilinifundisha urafiki, kushirikiana na kufurahia muda bila wasiwasi. Kila nikikumbuka utoto wangu, ninajisikia furaha na nostalgia ya wakati huo mzuri.

Wakati wa baridi kali, napenda kukaa sehemu yenye joto ndani ya nyumba, kuvaa nguo nzito nakunywa kinywaji cha moto kama chai. Pia napenda kusoma au kusikiliza muziki ili kupumzika. Shughuli hizi hunisaidia kudumisha joto la mwili na kunifanya nijisikie vizuri, huku nikifuraia hali ya baridi kwa amani na utulivu.

Ndio, napenda kuvaa saa kila siku. Saa hunisaidia kufuatilia muda na kupanga shughuli zangu vizuri. Pia, ni sehemu ya mtindo na hunipa mwonekano mzuri. Kwa kawaida, ninavaa saa nyepesi, rahisi, lakini zenye mvuto. Kuvaa saa kunanifanya nijisikie tayari na kuonyesha nidhamu katika maisha yangu ya kila siku.

Ningependa kuona maendeleo katika elimu na afya ya jamii yangu. Napenda watoto wote wapate shule nzuri na walimu bora na kila mtu awe na huduma za afya rahisi na za haraka. Pia ningependa kuona watu wakipata ajira na fursa za kujitegemea. Maendeleo haya hunisaidia jamii kuwa yenye amani, furaha na ustawi kwa wote.

Nimewahi kusafiri mahali pazuri kama vile mbuga ya wanyama au pwani. Mahali hapa nirifurahia uzuri wa asili, kuona wanyama wa ajabu na kupumzika kwa amani. Safari hizo zimenifundisha kuthamini mazingira, kufurahia uzuri wa dunia na kushirikiana na famiria au marafiki kwa furaha. Kila nikikumbuka safari hizo, ninahisi furaha na utulivu wa moyo.

Wakati wa msongo wa kazi, napenda kupumzika kidogo na kupanga mawazo yangu upya. Mara nyingine husoma au kusikiliza mziki mtulivu ili kupunguza msongo. Pia hujaribu kufanya mazoezi madogo au kutembea ili kupata utulivu. Njia hizi hunisaidia kuthibiti msongo wa mawazo na kurudi kwenye kazi nikiwa na akili safi na nguvu ya kufanya vizuri.

Tukio muhimu katika maisha yangu nipale nilipo pata chetichangu chashule. Tukio hilo lili nifundisha umuhimu wabidii, nidhamu na kujitahidi. Pia lili nipa furaha kubwa na motisha ya kufanikisha malengo yangu ya baadaye. Kila nikikumbuka tukio hilo, ninahisi fahari, furaha na shukran kwa kila mtu aliye changia mafanikio yangu.

Kazini, ninashugulikia udhaifu wangu kwa kutambua maeneo ninaoitaji kuboresha. Mara nyingi ufanya mazoezi kuomba msaada kutoka kwa wenzangu au kusoma zaidi ili kuongeza ujuzi. Pia, ninajitaidi kuwa makini na kupanga muda wangu vizuri. Jia hizi unisaidia kuboresha udhaifu wangu na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi kila siku.

Ndiyo, ninaamini mimi ni mtu wa ubunifu. Napenda kufikiria njia mpya za kutatua matatizo na kujarimbu mbinu tofauti kazini au shuleni. Ubuniifu unisaidia kuwa na mawazo mapya, kufanya kazi kwa ufanisi na kushirikiana na wengine kwa namna ya kipekee. Kila mara ninapo jitahidi kutumia ubunifu, ninahisi furaha na kuridhika na matokeo yangu.

Kujiandaa kwa mkutano, kwanza hupanga agenda na kuandika hoja muhimu za kuzungumzia. Kisha huhakikisha nimekagua taarifa zote zinazohitajika na kuandaa nyaraka au vifaa vya kufanyia mawasiliano. Pia hujiandaa kihisia ili kuzungumza kwa uhakika na kwa nidhamu. Njia hizi hunisaidia mkutano kufanyika kwa ufanisi na kwa matokeo bora.

Kila siku, ninatumia zana za digitali kama simu, kompyuta na programu za mawasiliano. Simu ninaitumia kuwasiliana na marafiki na familia na kompyuta kwa kazi za shule au ofisini. Pia, programu kama WhatsApp na barua pepe hunisaidia kupanga ratiba na kushirikiana na wengine. Zana hizi hufanya kazi na maisha yangu ya kila siku kuwa rahisi na yenye ufanisi zaidi.

Ningependa kujifunza ujuzi wa kuandika programu za kompyuta. Ujuzi huu ni muhimu kwangu kwa sababu unatengeneza suluhisho la matatizo, kunipa fursa ya kazi na kunipanua maarifa. Nilijaribu kidogo hapo awali kupitia mtandao na vitabu, lakini napenda kuendelea zaidi. Ningeanza kwa kufuata mafunzo ya mtandaoni na kufanya mazoezi ya vitendo. Nafikiri wakati mzuri wa kuanza ni sasa, ili nipate ujuzi mapema na kutumia kikamilifu.

Kitu kinachonipa motisha kazini ni kuona kazi yangu ikikamilika vizuri na kuleta matokeo chanya. Pia, pongezi kutoka kwa wenzangu na wasimamizi unifanya nijisikie kudhaminiwa. Kutimiza malengo madogo na makubwa unipa nguvu ya kuendelea kufanya kazi kwa bidii. Motisha hii unisaidia kuwana ari, nidhamu na furaha kazini kila siku.

Kumbukumbu ya kutisha niliyokuwa nayo ni pale nilipopatwa na tukio la ajali ndogo utotoni. Tukio hilo lilininifanya nitambue hatari na umuhimu wa kuwa makini kila wakati. Ingawa lilikua la hofu, pia lilinifundisha kuwa na uangalifu, uvumilivu na jinsi ya kushughulikia hali za dharura kwa utulivu. Kila nikikumbuka nahisi tahadhari na kujifunza kutoka kwa tukio hilo.

Zoeya nzuri nililojenga nitabia ya kupanga kazi zangu kila siku. Kila asubuhi, ninaandika orotha ya mambo ya kufanya na kuzingatia yale muhimu zaidi. Zoeya hili limenisaidia kuwa na nidhamu, kumaliza kazi kwa wakati na kupunguza msongo wa mawazo. Kila nikizingatia mpangilio huu, ninahisi furaha, utulivu na ufanisi kazini au shuleni.

Muziki ni sehemu muhimu ya maisha yangu. Mara nyingi, napenda kusikiliza muziki wa kisasa, unaochanganya midundo yenye nguvu na maneno yenye maana. Muziki huu hunipa motisha na kunifanya nijisikie furaha hasa wakati wa kazi au mapumziko. Pia napenda kusikiliza nyimbo za kitamaduni, zinazohifadhi utamaduni wetu na kunikumbusha asili yetu. Kwa kweli, muziki ni njia yangu ya kupumzika, kuamsha hisia na kuunganisha na wengine.

Simu yangu ni naitumia zaidi kwa mawasiliano na kazi. Inanisaidia kuwasiliana haraka na marafiki, familia na wenzangu wa kazi kupitia simu, ujumbe na barua pepe. Pia huitumia kutafuta taarifa muhimu, kujifunza mambo mapya mtandaoni na kupanga shughuli zangu za kila siku. Wakati wa mapumziko, huitumia kwa burudani kama kusikiliza mziki au kusoma habari. Kwa ujumla, simu yangu ni kifaa muhimu ambacho kinafanya maisha yangu kuwa rahisi kila siku.

Kipawa changu kikuu ni uwezo wangu wa kuwasiliana vizuri na watu. Napenda kuzungumza na kushirikiana na wengine na mara nyingi hii husaidia timu kufanikisha kazi kwa urahisi. Pia nina kipawa cha kushughulikia taarifa na kuandaa kazi kwa mpangilio, jambo linalonifanya nifanye kazi kwa ufanisi. Kipawa hiki kimenisaidia pia kushinda changamoto na kujifunza mambo mapya kila siku. Kwa kweli, kutumia kipawa changu kunanipa furaha na kuridhika.

Mafunzo ya kazi yalionisaidia zaidi ni yale ya usimamizi wa rekodi na tarifa. Yamenifundisha jinsi ya kuifadhi, kupanga na kulinda nyaraka muhimu kwa ufanisi. Pia, nimejifunza kutumia mifumo ya kielektroniki ambayo inarahisisha upatikanaji wa tarifa haraka. Mafunzo haya yamenisaidia kufanya kazi yangu kwa usahii zaidi na kuoka muda. Kwa kweli, kila funzo la kazi limenisaidia kuwa mtaalamu bora na kunijenga kwa kiwango cha juu kazini.

Nyama ninayoipenda zaidi ni kuku. Napenda kwa sababu ni laini, yenye ladha nzuri, na inaweza kupikow kwa njia nyingi tofauti. Mara nyingi hupendelea kuipika kwa kukaanga, kuchemsha, au kuoka. Kila moja ikitoa ladha yake ya kipekee. Kuku pia ni chanzo kizuri cha protini, kinacho nisa umuhimu wake katika lishe yangu. Kwa kweli, kila ninapoonja kipande cha kuku kilichoandaliwa vizuri, hunifanya nijisikie furaha na kuridhika.

Ninapenda sana kulima bustani. Inanipa furaha kuona mimea ikikua na kutoa matunda au mboga. Kulima bustani pia kuna nisaidia kupumzika na kuwa karibu na asili. Kwa kufanya kazi bustani, nimejifunza umuhimu wa uvumilivu, mpangilio na kutunza mazingira. Pia, ninafuraia kutumia mazao nilio lima kwenye chakula cha kila siku. Kwa kweli, kulima bustani ni burudani na elimu kwa wakati mmoja.

Nimewai kulima mara katha na kila mara ni uzoefu wa kujifunza. Nilipanda mboga na mimea midogo katika bustani na ilinifundisha umuhimu wa uvumilivu na kazi kwa bidii. Kutunza mimea, kuzipa maji na kuondoa magugu kuna nifundisha pia jinsi ya kuthamini chakula na asili. Kufanya kazi ya kulima kuna nifanya nijisikie furaha na kuridhika kwa kuona matokeo ya jitihanda zangu. Kwa kweli, kulima ni njia nzuri ya kujifunza na kuwa karibu na mazingira.

Ninge mshauri mtu anaye anza kazi awe na subira na jitihada. Ni muhimu kujifunza kila kitu hatua kwa hatua, kuuliza maswali na kushirikiana na wenzako. Pia, kueka mpangilio mzuri na kufuata maagizo ya kazi husaidia sana. Kwa kweli, moyo wa kujitolea na kuendelea kujifunza ndiyo ufunguo wa mafanikio kazini.

Ninapenda kuvaa nguo zinazo nifanya nijisikia raha na kujiamini. Maranyingi upendelea nguo ambazo hazijachanganya rangi sana, lakini zenye mtindo wakisasa na rahisi. Pia napenda nguo zinazo faa kazi na pia zaburudani ili niwe na uhuru wa kusonga na kufanya shuguli zangu kwa urahisi. Kwa kweli, nguo ninazo vaa ziznaonyesha utu wangu na hufanya nijisikie vizuri kila siku.

Nimemshukuru sana mwalimu wangu wa shule ya msingi, aliye nifundisha umuhimu wa nidhamu na bidii katika kazi. Alinifundisha kwamba mafanikio hayaji bila jitihada na kila kazi inapaswa kufanywa kwa umakini. Mafunzo yake yamenisaidia katika maisha yangu ya kila siku, hasa kazini, ambapo nidhamu na jitihada ni muhimu. Kwa kweli, mtu huyu alibadilisha mtazamo wangu na kunifanya nidhamini kujifunza na kufanya kazi kwa bidii.

Kazi ya nyumbani ninayo ichukia zaidi ni ya kuosha vyombo. Inachukua muda na mara nyingine ni chungu hasa baada ya chakula kikubwa. Lakini najua ni muhimu kwani husaidia kuweka nyumba safi na kuwa na mazingira ya afya. Kwa hivyo, ingawa siipendi sana ninajitaidi kufanya kazi hii kwa bidi.

Ninalinda faraha yangu mtandaoni kwa kutumia nywila dhabiti na za kipekee, kutojaza taarifa binafsi kwenye tovuti zisizo za kuaminika, na kuzingatia mipangilio ya faraha kwenye mitandao ya kijamii. Pia, sielekezi watu wasiojulikana kwa urahisi na kila wakati ninahakikisha data zangu zina usalama. Hii inanisaidia kuepuka matatizo na kudumisha usalama wangu mtandaoni.

Jukumu ninalopenda zaidi kazini ni kupanga na kusimamia nyaraka. Napenda kuona kila kitu kiko kwenye mpangilio mzuri na rahisi kupatikana. Jukumu hili linani saidia kufanya kazi kwa ufanisi na kuepuka makosa. Pia linanifanya nijisikie kuwa muhimu katika timu na kunipa kuridhika kazini.

Chakula ninacho penda zaidi ni wali na nyama ya kukaanga. Napenda kwa sababu ni ladha nzuri, rahisi kula na hunipa nguvu kwa siku nzima. Pia, mara nyingine napenda kujaribu vyakula vipya ili kufurahiya ladha tofauti. Chakula kizuri hufanya siku yangu kuwa nzuri na kunifanya nijiskie furaha. Kwa kweli, chakula ninacho kipenda kinanifanya nijiskie kuridhika na kuimarisha afya yangu.

Mazingira ya kazi yanakuwa mazuri wakati kuna utulivu, mpangilio mzuri na ushirikiano kati ya wafanya kazi. Pia, mwanga wa kutosha, hewa safi na vifaa vinavyofaa uchangia sana. Mazingira kama haya ufanya kazi kuwa rahisi, kuongeza motisha na kufanya kila mtu ajisikie vizuri kazini.

Kila jioni kabla ya kulala, napenda kupanga mambo ya kesho kama kuandaa nguo na kupanga ratiba yangu. Pia, hupenda kusoma kidogo au kusikiliza muziki wa utulivu ili kupumzika. Mwisho, nakagua simu na kuhakikisha kila kitu kiko sawa nyumbani. Hii inanisaidia kulala vizuri na kuamka tayari kwa siku mpya.

Ninapendelea kuwasiliana na watu ana kwa ana kwa sababu kunanipa nafasi ya kuelewa hisia zao na kujenga uhusiano wa karibu. Pia natumia simu na ujumbe pale inapobidi hasa kwa mawasiliano ya haraka. Kwangu, mawasiliano bora ni yale yanaojengwa kwa heshima, uwazi na kusikilizana.

Ninatumia muda wangu wa bure kupumzika na kujifunza mambo mapia. Mara nyingi nasoma na skiliza muziki au kuzungumza na marafiki. Pia napenda kujitathmini na kupanga malengo yangu kwa sababu muda wabure unisaidia kujijenga na kuimarisha akili.

Ninapenda kusafiri kwa kutumia GPS kwa sababu inanisaidia kufika ninako kwenda haraka na kwa usahihi. Inapunguza kupotea na kuokoa muda. Hata hivyo, ramani pia ni muhimu pale teknolojia inapo shindwa. Hivyo ni vyema kujua zote mbili.

Ndiyo, nimewahi kushiriki mashindano na yamenifundisha mambo mengi. Yamenijengea ujasiri, nidhamu na moyo wa kushindana kwa njia chanya. Kupitia mashindano, nimejifunza kushirikiana na wengine na kukubali matokeo kwa hekima.

Aina ya keki ninayoipenda ni keki ya chokoleti kwa sababu inaladha tamu na huvutia sana. Huleta furaha saa inapoliwa wakati wa sherehe au mapumziko. Kwangu, keki ya chokoleti hufanya kila tukio liwe la kukumbukwa.

Ninashambulia mabadiliko kazini kwa kuyakubali kwa mutazamo chanya. Huwa najifunza haraka, kusikiliza ushauri na kubadilika kulingana na mahitaji mapya. Kwangu, mabadiliko ni fulsa ya kukuza ujuzi na kuboresha utendaji kazini.

Nina uyanisha kazi na maisha ya kibinafsi kwa kupanga muda wangu vizuri. Hutenga muda wa kazi, familia na mapumziko ili kuepuka msongo wa mawazo. Pia huweka mipaka wazi kazini na nyumbani kwa sababu uiyano mzuri hunisaidia kuwa na afya njema na ufanisi kazini.

Chakula ni nacho kipenda zaidi ni wali na kuku wa kukaanga, hasa ninapo kula nyumbani au kwenye mkahawa mzuri. Chakula hiki uwa na ladha tamu na ya kushibisha sana. Na kumbuka mara ya kwanza nilikila nikiwa mdogo, nyumbani pamoja na familia. Nilielezwa kuhusu chakula hiki na wazazi wangu. Mare ya mwisho nilikila ilikuwa hivi karibuni na bado nika furahia sana.

Tabia ya watu inayo nichukiza ni kukosa heshima. Hasa pale mtu anapo wadharau. Au kuwathulumu wengine. Tabia hii uwaribu mausiano na kuleta migogoro isio ya lazima. Ninaamini heshima na utu ni msingi wakuishi pamoja. Kwa amani.

Ninapenda mtaa wangu kwa sababu unamajirani wema na unajumuisha jamii inao saidiana. Njia zake ni safi na kuna miti na maua yanao fanya mazingira kuwa mazuri. Pia kuna maeneo ya michezo na maduka madogo yanao rahisisha maisha ya kila siku. Kwangu, mtaa huu unanifanya nihisi salama na kupendwa.

Ninapendelea kuandika zaidi kwa sababu kuna nipa nafasi ya kufikiria kwa kina na kueleza hisia zangu kwa maneno sahihi. Kuandika kuna nisaidia kupanga mawazo yangu na kukumbuka mambo muhimu. Hata hivyo, kuongea pia ni muhimu kwa kushirikiana na watu na kueleza maoni yangu kwa haraka.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa kushirikiana na jirani, kusaidia katika shughuli za kijamii na kushiriki miradi ya maendeleo. Mara nyingi hushiriki katika usafi wa mtaa, kusaidia maskini na kushiriki katika mikutano ya kijamii. Kwangu ni muhimu kuchangia nguvu zangu na wakati wangu ili jamii iwe bora na salama kwa wote.

Ninapokabiliana na mgogoro na mtu, napendelea kubaki mtulivu na kusikiliza pande zote mbili kwa makini. Huu ni mwendelezo wa kuelewa tatizo badala ya kuharibu uhusiano. Baada ya hapo, nitajaribu kujadiliana kwa heshima na kutafuta suluhisho la pamoja. Kwangu, mgogoro ni fursa ya kujifunza na kuboresha mahusiano.

Ninapendelea chakula chenye ladha tamu na kidogo chenye viungo vya asili. Ladha hii hunifanya ni furahi na hutoa hisia ya kuridhika kila nikila. Pia, chakula chenye ladha nzuri hukumbusha familia na nyakati nzuri tulizokuwa nazo. Kwa hivyo, latha ni muhimu sana katika kufurahia chakula.

Ninapokea maoni kutoka kwa wengine kwa moyo wazi na shukrani. Hupitia maoni hayo kwa makini nikitumia yale yanayoweza kunisaidia kuboresha kazi yangu au tabia yangu. Hata pale maoni yanapokuwa tofauti na yangu, huangalia kwa njia chanya badala ya kukasirika. Kwangu, maoni ni fursa ya kujifunza na kukua.

Ninapendelea kutazama michezo zaidi ya kucheza kwa sababu kuna nipa nafasi ya kufurahia mbinu na mbinu za wachezaji. Hii pia unifundisha ushirikiano, uvumilivu na mikakati. Hata hivyo mara nyingine napenda kucheza michezo midogo pamoja na marafiki ili kujifuraisha na kuboresha afya yangu.

Ndiyo, naifadhi vitu vya dhamani kama vile nyaraka muhimu, fedha na zawadi za kipeke, upanga mahali salama pa kuviweka ili zisipote au kuharibiwa. Hii inanisaidia kuwa na amani ya akili na kuwakikisha kuwa vitu muhimu vinapatikana wakati vinapo itajika.

Ninashambulia tatizo kazini kwa kuchambua chanzo chake kwanza. Kupanga suluhisho zinazowezekana, nikishirikiana na wenzangu, pale inapohitajika. Pia hufuatilia matokeo ya hatua, zilizochukuliwa, ili kuhakikisha tatizo limekwisha kabisa. Kwa njia hii, tatizo linatatuliwa kwa haraka na kwa ufanisi bila kuathiri kazi nyingine.

Kila siku, ninatumia usafiri wa umma kama matatu au basi kwa sababu ni rahisi na nafuu. Wakati mwingine, ninatumia baiskeli au kutembea pale kazi au shule ipo karibu. Kwa njia hii, napunguza garama na pia ninanufaika afya yangu kwa mwendo wa mwili.

Ndiyo, nimewahi kuenda maonyesho ya sanaa na ilikuwa uzoefu mzuri sana. Nilifurahia kuona kazi za wasanii mbali mbali kutoka kwenye michoro hadi sculptor. Maonyesho hayo yalinifunza kuhusu ubunifu, ladha za sanaa na tamaduni tofauti. Kwangu, ni njia nzuri ya kuamasisha fikra na kuonyesha uzuri wa sanaa.

Ndiyo, mara nyingi nanunua vitu kwa kutumia simu kwa sababu ni rahisi na haraka. Kupitia programu za malipo au maduka mtandaoni nikichagua bidhaa na kulipia kwa salama. Njia hii inanisaidia kuepuka foleni na kununua hata nikikaa nyumbani. Hata hivyo, ninahakikisha kila ununuzi ni wa lazima na salama.

Napenda zaidi mwezi wa desemba kwa sababu unaleta furaha kupitia likizo, sherehe na mikutano ya familia. Huu ni wakati wa mapumziko na kusherehekea mafanikio ya mwaka mzima. Pia, hali ya hewa mara nyingi ni nzuri na inatoa nafasi ya kufanya shughuli za nje na kufurahia muda na marafiki na familia.

Ninapendelea juisi ya machungwa kwa sababu ni tamu na ina virutubisho vingi. Kila wakati ninapoinywa, hunipa nguvu na kusisimua mwili. Nakumbuka mara ya kwanza nilipoinywa nikiwa mdogo, nilifurahia ladha yake. Juisi hii mara nyingi hupewa nyumbani au katika mikutano ya familia na mara ya mwisho nilipoinywa hivi karibuni nilifurahia sana.

Ndiyo, nina ndege wa kufungwa nyumbani na kweli wanaleta furaha sana. Kila siku, ninapowaangalia wakiimba na kucheza nahisi amani na furaha ndani ya nyumba. Ndege hawa pia unifundisha ustaimilivu kwani unaitaji muda na umakini kuwaudumia vizuri. Zaidi ya hayo ni marafiki wa kipekee, wanapokaribia, unajua wanaamini na kuaminiwa. Kwa kweli, kumiliki ndege wa kufungwa ni jabo nzuri, linalo ngeza uzuri na shangwe kwenye maisha ya kila siku.

Mafunzo gani ningependa kupata kazini? Ningependa kupata mafunzo ya ufanisi wa kutumia teknolojia ya kisasa kazini, hasa programu za kompyuta, zinazo saidia kupanga kazi na kuhifadhi taarifa. Pia, ningependa mafunzo ya uhusiano na wateja na mawasiliano ya kitaaluma kwani yanaongeza uwezo wa kushirikiana na wafanyakazi wenzangu na wateja. Mafunzo haya yatani wezesha kufanya kazi kwa ufanisi zaidi, kupunguza makosa na kujenga ujuzi wa kudumu unaonisa dhamani kazini. Kwa hivyo, kupata mafunzo haya ni hatua muhimu sana kwa maendeleo yangu ya kitaaluma.

Mimi huenda maktabani mara nyingi hasa wakati nina kazi ya kusoma au kutafuta taarifa muhimu. Kwa wiki, napanga muda wa kutembelea maktaba ili kupata vitabu vipya na kusoma makala mbalimbali. Maktaba ni mahali pazuri pa kupata utulivu na kuzingatia masomo bila usumbufu. Pia, kunapowezekana huwa naendelea kujifunza mambo mapya na kuboresha ujuzi wangu. Kwa hivyo, kwenda maktabani sio tu kazi bali pia ni furse ya kujenga maarifa na kupanua mtazamo wangu wa dunia.

Wakati ninapofurahia kuwa nyumbani, napenda kutumia muda wangu kwa shughuli zinazonifanya nijisikie vizuri. Mara nyingi, ninasoma vitabu au kusikiliza muziki ili kupumzika akili. Pia, hupenda kuzungumza na familia na marafiki au kushirikiana nao kwenye shughuli za nyumbani. Wakati mwingine, ninapenda kupanga na kufanya mambo madogo ya kujifurahisha kama kupika au kutazama filamu nzuri. Kwa kufanya hivi, nyumbani huwa mahali pa amani na furaha ambapo naweza kurudisha nguvu na kujiandaa kwa siku nyingine.

Wakati ninafuraia, napenda kujifuraisha kwa njia mbali mbali, zinazo ongeza furaha yangu. Mara nyingi, nasikiliza muziki au kucheza michezo ndogo ndogo ambayo unifanya nitabasamu na nijisikie huru. Pia, napenda kushirikiana na marafiki na familia kwani kushirikiana na wengine wakati wa furaha kunapanua shangwe hiyo. Wakati mwingine, ufanya mambo madogo ya kujitunza kama kusoma kitabu kizuri au kutazama filamu. Kwa njia hizi, naweza kuthamini kila wakati wa furaha na kuimarisha hali ya furaha yangu kazini na nyumbani.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha mziki kwani kunanifurahisha sana na kunatoa utulivu wa akili. Napenda hasa kupiga gitaa kwani kunasaidia kuonyesha hisia zangu kwa njia ya muziki. Wakati napiga chombo nahisi furaha na ubunifu unainuka ndani yangu na mara nyingine napiga pamoja na marafiki au familia kushirikiana shangwe hiyo. Zaidi ya yote, kupiga chombo cha muziki kunanisaidia kupumzika baada ya shughuli za siku na kunanifanya nijisikie huru.

Wazo zuri nililo nalo kwa siku ya leo ni kuanza kazi ndogo ndogo za kupanga siku yangu mapema asubuhi. Nimegundua kuwa kuanza siku kwa mpango wa wazi kunanisaidia kufanya mambo kwa ufanisi zaidi na kuepuka msongamano wa kazi. Pia, wazo hili linahimiza kuzingatia mambo muhimu kwanza kama mafunzo au kazi kazini na badaye kushugulikia mambo madogo madogo. Kwa kufanya hivyo, siku yangu inakua yenye mpangilio, furaha na mafanikio. Hii ni njia rahisi ya kufanya kila siku, iwe bora zaidi na kunipa motisha ya kuendelea.

Kumbukumbu nzuri za shule kwangu ni nyingi, lakini muhimu zaidi ni wakati wa kucheza na marafiki, wakati wa mapumziko. Tulicheka, kushirikiana, na kujifunza pamoja, jambo lililo nifanya nijisikie furaha, na kushirikiana na wenzangu. Pia, kumbukumbu za walimu walionifundisha kwa upendo na uvumilivu, hazija sahaulika. Kila kumbukumbu hiyo inanikumbusha dhamani ya urafiki, nidhamu, na juhundi kazini na maisha ya baadae.

Ili kujitunza, napanga muda wa kushugulikia afya yangu ya mwili na akili. Kila siku, napendelea kula chakula bora, kunywa maji ya kutosha, na kufanya mazoezi madogo ili kubaki na nguvu. Pia, napumzika kwa kusoma vitabu, kusikiliza muziki, au kufanya mambo madogo ya burudani yanayo nifanya nijisikie furaha. Kujitunza pia kuna husisha kupanga muda wangu vizuri ili kuepuka msongo wa mawazo. Kwa kufanya haya yote, naweza kuwa na afya njema, furaha na umakini kazini na nyumbani.

Kinachonifanya nifurai sana ni kushirikiana na familia na marafiki. Napenda wakati wa kucheka pamoja, kuzungumza, au kushirikiana kwenye shughuli ndogo ndogo za nyumbani. Pia, kufanya mambo ninayoyapenda kama kusoma kitabu kizuri, kusikiliza muziki, au kucheza michezo kuna nifanya nijisikie furaha sana. Hii inanifanya nijisikie huru, nikiimarisha uhusiano na wengine, na pia kufurahia kila siku.

Kama ningefuga mnyama, ningependa kuku nyumbani. Kuku wana muonekano wa rangi angavu, wana manyoya mazuri, na mara nyingi ucheza kwa kuzunguka shamba au kuwika. Tabia zao ni za furaha na uzuni ndogo, lakini mara nyingine unichekesha kwa kujaribu kukimbia au kuangalia kila kona ya nyumba kwa udadisi. Napenda wanyama wa kufugwa kama hawa kwa sababu wanaleta furaha, wanapunguza msongo wa mawazo na pia ufundisha ustaimilivu na uwajibikaji wakati wa kuwahudumia. Hivyo, kuwa na mnyama wa kufugwa ni burudani na somo la maisha kwa wakati mmoja.